Mimi hucheza mpira sana sana na rafiki yangu wawili ambao tunafunza wote katika shule upili ya autumn walimu wenzangu. Minapo fika wakati wamichezo sisu wenda wanjani na kucheza pamoja.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

Ninahisi usingizi sasa. Ni saa ngapi? Saa tatu usiku. Lazima nilale mapema. Kesho niamke asubuhi. Kitanda kinaonekana kizuri sana sasa hivi. Nimezima taa zote na kufunga mlango. Je, Nimeweka kengele ya saa nne asubuhi. Hebu niangalie. Ndio. Ina imewekwa vizuri. Nitazima simu yangu isilete kelele usiku naomba nilale usingizi mzuri. Bila kuvunjika. Wiki hii imekuwa ya kuchosha mwili inahitaji kupumzika kesho ni siku mpya nitakuwa na nguvu tena. Lala salama moyo wangu. Usiku mwema.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

Ninamiadi ya daktari kesho. Saa tisa asubuhi lazima nifike kwa wakati. Nimekuwa na maumivu ya kicho kwa wiki mbili. Natumaini daktari ata nisaidia. Lazima nichukue kadi yangu ya hospitali na makaratasi yote ya dawa za awali. Je, ni hitaji kwenda na mtu mwingine na thani nitaweza kwenda peke yangu. Hospitali iko karibu, nitachukua basi moja tu. Ninaitaji kuuliza daktari kuhusu maumivu ya mgongo pia. Nimekua natatizo hilo kwa muda habda hata nisaandikia dawa awa hata nikabithi kwa mtaalam afya ni muhimu sana siwezi puuza dalili hizi.